Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza vitu vingi. Huwa natafiti ninaandika na wakati mwingine natengeneza ama kuhakiriri vitu. Pia hutumia hutumika kwa mawasiliano na burudani kidogo kama kusikiliza muziki au kuangalia video za kimasomo au filamu.

Kwa sasa ningesema niko kwenye masomo na kujifunza ujuzi mbali mbali Hasa ni nazohusiana na teknolojia na kazi za vitendo Nina jifunza kwa bidii nafanya mazoezi na kujitahidi kujiboresha kila siku Hili niweze kufanya kazi vizuri zaidi baadaye pia.

Ndiyo napenda kuangalia nyota kuna utulivu fulani ukiangalia anga usiku inakufanya ujisikie mbali na kujihisi umetulia ni muda mzuri wa kupumzika na kujifikiria maisha kidogo pia na kufikiria kuhusu kazi na mipangilio yako.

Mara nyingi ninahisia naisi kidogo uvumilivu unahitajika lakini wakati mwingine huwa boring au unakasirisha kidogo ikiwa mstari ni mrefu. Hata hivyo, nitajibu kutumia muda huo kupumzika au kuangalia simu ili kupunguza kuchoka.

Napendelea kusimamiwa kidogo lakini kupewa uhuru. Ni vizuri kuwa na mwongozo na malengo wazi. Lakini pia nafasi ya kujipangia na kuonyesha uwezo wangu. Kusimamia wengine pia ni sawa. Hasa kama ni kusaidiana na kufanikisha kazi pamoja.

Napenda kula chakula cha jadi kama ugali na samaki, au nyama ya kukaanga pamoja na mboga safi. Pia napenda nyama choma mara chache hivi. Inafurahisha na nikitamu sana. Hasa ikiwa imeandaliwa vizuri.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka Mara Church. Ni kitamu na haraka kukula pia. Lakini sipendi kula kila wakati kwa sababu si afya sana kama chakula kilicho andaliwa nyumbani. So chakula cha haraka kihusaidia ambapo niko na haraka ya kuenda pahali ama kufanya jambo na stapata masaa ya kupika nyumbani.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza vitu vipya. Hasa vinavyohusia na teknolojia ama historia na mbinu za ubunifu. Pia napenda kutengeneza au kujaribu mambo mapya kama michezo ama app na miradi ya ubunifu. Kwa sababu hufanya ni ajibu changamoto na kujifunza kama vitendo vipya.

Ninapenda sayansi ya kompyuta, ambayo ni komputa sayansi, zaidi inavutia kwa sababu inachanganya, ufikra na tatizo pia, ubunifu na teknolojia, pia napenda bioloji kidogo tu, asaa kujua kuhusu viumbe na jinsi vya mwili vinavyo fanya kazi.